Chakula nachokipenda zaidi ni biriani naipenda biriani iwe ya nyama au ya ngombe ama ya kuku au ya mbuzi yaani ili mradi tu iwe biriani. Chakula ambacho nakipenda sana. Nakipenda sana.